Nimewahi pokea zawadi ya maua ambayo ilikuja na pesa. Ilikuwa siku ya kuzaliwa kwangu. Na nilifurahia sana maua kwa sababu. Mimi hupenda maua haswa maua ya rangi nyekundu ambayo huwa ni inapendeza sana.

Ninashirika moja la wa mama ambayo ni ya pesa. Na ninaupenda shirika hilo kwa sababu tumesaidiana. Wakati mtu anatoa pesa anapatia mwengine anaweza kujenga mwengine. Hivyo basi naipendelea shirika.